Unaifadhi data yako wapi? Data zangu huwa naifadhi sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kwenye simu yangu. Hapa naifadhi zile data ambazo nazihitaji mara kwa mara, data ambazo sizihitaji mara kwa mara nazihifadhi kwenye kompyuta yangu kwa ajili ya matumizi yangu ya siku ninapohitaji sina matumizi nazo kabisa na sijui nitatumia lini basi huwa nazihifadhi kwenye mtandao kwa mfano nahifadhi kwenye Google Drive. Naifazi huko, fosiku nikiwa nashida nazo basi ninazipakua na kuweza kuzitumia kwa hiyo hizo ndizo sehemu zangu kuu ambayo natumia kuifadhi data kulingana na uhitaji wa data hizo.